Jambo la kwanza ni kuhakikisha ya kwamba najua muktadha wa huo mkutano ambao nitakuwa nikihudhuria na nikishajua muktadha nitaeza kujiandaa vilivyo kwa kujua ni mambo gani nitakuwa nikiyazungumzia pale kwenye ule mkutano na pia pia nijue ni watu wangapi watakuwa kwenye ule mkutano na nijue ajenda kuu ya ule mkutano.

Anapenda kusoma vitabu vya uzushi kwa kuwa zile vitabu zina hadithi za zenye mvutio sana. Ingawa kuwa zile hadithi si za ukweli lakini zina mvutio fulani kwa kuwa zina kupeleka kwenye marimwengu, tofauti, tofauti. Na pia zina kuonyesha kuwa kuna uwezekano pia kwa kuwa zile hadithi zikawa ni za ukweli.